Ninapokutana na kazi za dharura. Jambo la kwanza la kufanya ni kutulia na kuelewa kinachohitajika kwa haraka. Kisha mimi huiweka kazi hiyo kipao mbele Mimi huipa kipao mbele zaidi ya kazi nyingine kwa sababu inahitaji uangalizi na inahitaji haraka. Kisha ninapanga upya utaratibu wangu ili kutoa muda wakushugulikia hilo tatizo bila kuvurugwa. Ikiwa ni lazima kuwajulisha wenzangu au wasimamizi wangu kuhusu mabadiliko haya basi pia nawajulisha kuwa nitaanza na kazi hii na nimalizie na zingine baadaye. Pia ninajaribu kufanya kazi kwa umakini mkubwa sana ili nisifanye makosa kwa sababu Nisifanye makosa kwa sababu ya kazi zinazohitaji dharura Alafu baadaye baada ya kumaliza mimi hurudi kupitia kazi yangu kazi zangu zingine na kuendelea pale nilipomalizia zile zingine.

Mimi upenda tishati, kuliko shati. Tishati unifanya nijisikie nikiwa huru na kufanya kazi kwa kufanya kazi na kutembea. Kwa sababu, mimi ufanya kazi yangu nyumbani. Nafanya kazi yangu nyumbani, sihitaji kutembea, kuenda kazi. Kwa hivo, kuvaa tishati, na penda kuvaa tishati kwa sababu tishati ni inanipa ule uhuru. Pia ni rahisi kuvaa na inafanya inafaa kwa hali nyingi ya kila siku Asa, wakati kuna joto jingi, pale ambapo naishi kuna joto jingi Kwa hivyo, napendelea tishati kwa hivyo kwa sababu inanipa uhuru inafanya nisiskie joto saa, si kamashati Pia ninaeza kuivaa nyumbani, kazini au mazingira yote tu na pia haswa nikitoka na marafiki shati ulivaa tu pale inapobidi inapobidi niwe nikae na nguo rasmi haswa pale na poenda mikutano Ninapo toka inje Alafu pia ti shati nirahisi kufua Unafua mara moja imekuwa safi Sikama shati.

Mimi hutumia, inalingana pia kwanza na ni urefu wa pale ambapo na safiri. Kwanza kabisa, kama ni kusafiri ni muda wa kilomita mbili ama tano hivi mimi hupenda kutumia baiskeli langu. Lakini kama ni urefu mkubwa wa zaidi wa kilomita mia moja, mi hupata kutumia basi. Napenda kutumia basi kwa sababu zinapatikana kwa wakati wowote na pia ni rahisi. Ni njia hai situmii pesa mingi kusafiri na basi Lakini kama ni urefu wa kilomita kama tano ama ni kwa shuguli ndogo ndogo, Mimi hutumia baiskeli. Napata kuwa inanipa pia naezafanya mazoezi nikiwa na baiskeli Sio kama. Pia nikitembea, pia ni sawa Lakini natumia sana baiskeli haswa kama ni urefu mdogo napanda basi kama ni urefu mkubwa.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

Jihoni hii, nitaona nini? Kuna filamu mpya kwenye runinga au nisikilize muziki tu. Labda niangalie matangazo ya michezo. Kuna michezo wa mpira kesho, ninapenda kuona timu yangu ikicheza. Watoto wangetaka kuona hadithi za katuni. Wanafurahia sana. Tunaweza kuangalia bamoja, halafu watoto walale. Baadae, nitakuwa na muda wangu. Niangalie filamu yangu. Nina filamu kadhaa sijaona bado. Nadhani usiku huu tutafurahia burudani nyumbani. Ni vizuri kulala mapema pia. Kesho ni siku ya kazi.

Ninatamani kusikiliza mziki leo. Ni ainagani inafaa, labda mziki wazamani, ule wababazetu, kuna nyimbo mzuri za tarabu, zinazoburudisha moyo, au nisikilize rumba. Inafurahisha na kunifanya nitake kucheza. Nina mkusanyiko mzuri wa nyimbo kwenye simu yangu. Nitachagua wimbo wa kupendeza, ni usikilize ukijirudia. Mziki unanguvu ya kubadilisha ari ya moyo. Ukiwa na huzuni, muziki unakuondolewa. Ukiwa na furaha, unaongezea. Leo ninahisi vizuri, nitacheza kidogo tu nyumbani. Hakuna mtu anaona, nita furahia bila aibu.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

Watoto wamekaa chumbani wakisoma. Naona wanajitahidi sana shuleni. Naomba tuchanganye wakati pamoja jioni. Labda tucheze mchezo wa au tuangalie filamu. Familia yetu inapenda kuwa pamoja usiku. Mume wangu anasema tuandae chakula cha usiku pamoja. Ni wazo nzuri. Watoto watajifunza kupika pia. Tutatayarisha pilao na saladi. Nitawafundisha jinsi ya kukata mboga vizuri. Wakati wa familia ni muhimu sana. Tunajenga mausiano mazuri. Usiku huu utakua wa furaha na kumbu kumbu nzuri.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

Nipike nini leo kwa chakula cha mchana? Kuna samaki kwenye jokovu. Nili mununua jana. Nitaupika na nazi. Watoto wanapenda mchuzi wa nazi. Ninaitaji limau na tangawizi kumtia ladha. Je, niandae ugali au wali. Nadhani wali kimbora. Unaiva haraka. Nitakata vitunguu vidogo vidogo na pilipili pia. Samaki lazima ue na ladha nzuri. Familia wanatarajia chakula kizuri. Nitapika pole pole. Wala haraka sana. Chakula kinapopikwa kwa upendo na subira huwa kitamu zaidi. Nitaita wote tukule pamoja.